Kwa kawaida huchaji kifaa changu mara. Moja ama mbili kwa siku kulingana na matumizi ikiwa nimetumia sana. Mchana na usiku mara nyingi huchaji mara mbili. Ikiwa matumizi. Ni wastani mara moja itatosha.